Rafiki wangu wa karibu anaitwa Steven Motinda. Ni rafiki ambaye tulijuana, tulijuana, tukiwa shule ya upili ya kitui. Tumekuwa na urafiki wake kwa takriban miaka kumi na nane, tumefanya mambo mingi sana tumeenda na yeye kufanya biashara kama kununua mashamba kununua gari pamoja na pia tunasema mambo yetu ya kisirisiri na tunashauriana, tukiwa na shida urafiki wetu imeingia mpaka kwa familia yake mpaka nimeenda kwa kwa vitu zao kama wakuwe na mchango, wakuwe na matanga. So urafiki wangu, umekuwa na muda mrefu na umekuwa na urafiki, wa dhati.

Nafua nguo mara moja kwa wiki. Na hiyo siku ni siku ya Jumamosi. Ambayo nina kusanya nguo ambazo nimevalia kutoka Jumapili hadi Ijumaa, naziweka pamoja, nazifua, nazianika, nazipiga pasi na ninazikuja, na ndio ninavaanga nikienda kazini.